Kitu kinacho nifraisha sana ni kuona maendeleo ya kweli katika maisha yangu. Hasa pale ninapo fanikisha malengo nilio jiwekea kwa kutumia nidhamu, mpangilio na jihudi binafsi. Kwa mfano, ninapo jifunza kitu kipia katika biashara ya mtandao, au forex, na kuona matokeo chanya na hisi furaha ya kipeke, pia mazoezi ya mwili na kushiriki michezo kama mpira wa miguu unipafuraha kwa sababu ya naniwezesha kuimarisha afya na kujenga nidhamu. Zaidi ya hayo, ni napotoa ushauri unaosaidia mtu mwingine au kuona mtoto wa kitabasamu kwa furaha ya kweli, moyo wangu hujaa shukrani. Furaha yangu inatokana na maendeleo ni dhamu na kushiriki katika mambo yenye maana.